Naitaji kuwa na tija zaidi kazini. Siku hizi ninafanya kazi kwa muda mrefu lakini sifanyi mengi. Labda nina zisumbuka sana. Naitaji kuandika orotha ya mambo ya kufanya kila asubui. Nitafanya kazi muhimu kwanza. Kabla akili haijachoka. Nitazima barua pepe kwa muda, siwezi kuangalia kila dakika Nitajiweka muda wa kufanya kila kazi, dakika thelatini au saa moja Kisha, nitapumzika kidogo, dakika kumi Nitaondoa vitu vinavyo nisumbua mezani kwangu Usidhani mitandao nitauzima kwa wakati, wa kazi Nadhani mikakati hii itanisaidia, nitajaribu wiki hii, nione matokeo.

Msafara wa magari leo ni mzito sana, nitachelewa labda dakika ishirini, lazima nimpigie mwenye kiti barua, nimwambie nitachelewa, njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana, watu wengi wanaenda kazi saa moja, nje, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema, dakika thelathini, nitaepuka msongamano, kesho nitajaribu hiyo njia, leo naendesha redio, Sikize mziki ili niwe na subira, hali hii ni ya kila siku, lazima nijifunze kustahimili.

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huku, ina miti mingi, nitachukua maji, nisikauke, labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima, nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikuamka mapema, Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu, nitafanya hivi wiki nzima, nitengeneze tabia nzuri.

Mwalimu alipiga jana. Anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani. Je, ni kweli? Lazima nizungumze naye leo. Yeye anasema amefanya kazi zote. Lakini mwalimu anasema la tofauti. Ninahitaji kuelewa nini kinaendelea. Labda anacheza sana. Anasau masomo. Nitamweleza umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni ufunguo wa maisha mazuri. Bila elimu, utakua na shida baadaye. Nitaka nae kisho jioni. Tuangalie kazi zake pamoja. Nitamsaidia kama hana uelewa. Watoto wanahitaji msaada wa wazazi. Sio lawama tu.